Ndiyo, napenda kuvaa vipuli, lakini nachagua kulingana na mazingira na hali. Kuna siku napendela vipuli vidogo na rahisi hasa kama ninaenda kazini au mahali panapohitaji mwonekano wa kawaida na wa heshima, lakini nikitoka na nikihudhuria tukio maalum. Napenda kuvaa vipuli vya kipekee zaidi vinavyoongeza mvuto na kuonyesha upande wangu wa ubunifu kwangu vipuli si mapambo tu ni njia ya kujieleza na kujiamini.